Mimi haswa napenda vipindi vya televisheni vya kweli. Ambazo ni vipindi ambavyo vinaendelea na vilianza miaka iliyopita. Na ina mashabiki wengi sana kwa maana napenda jinsi inavyokuwa na mtiririko unavyoendelea kwa katika kila kipindi. Pia napenda makala za maumbile ambazo zinazo salishwa na mashirika kama BBC. Ama pia kwa mfano pia Planet Earth. Hizi makala za maumbile zinaonyesha jinsi dunia ilivyo na jinsi jinsi kila kitu na kila kitu kilivyoumbwa pia kuna drama za kusisimua ambazo zinaonyeshwa kwa mfululizo ambao unaendelea kwa mfano kuna hii ambayo inaitwa House of the Dragon. Hii ni drama ambayo inafurahisha sana na ni kipindi ambacho kimeendelea kwa mda sasa. Na ambacho una mtiririko wa vipindi kulingana na na mambo yalivyopangwa.

Inaona kupitia dirishani mwangu ninaona jinsi jua, linavio tua, jua limewaka vizuri, jua ile ya wastani, inje naona kuna mazingira ni masafi, kuna pendeza. Na naona vitu mingi naona mita jinsi mita yangu inavyo pangwa jinsi inje hali ya anga iko sawa na kila kitu. Naona pia kwa umbali kidogo majengo marefu marefu naona kuna barabara yetu ilio jengwa vizuri. Kuna miti ambaye imepangwa vizuri miti ilio jengwa na kupandwa na inaunda mandhari nzuri sana. Na nina kumbuka juzi ambapo kulikuwa na jua. Alafu baadaye kidogo kukakuwa na mvua mvua. Kulikuwa na mandhari nzuri sana. Na ilikuwa inapendeza mno kwa mana kulikuwa kuna nyesha. Yale ma kulikuwa kuna nyesha na pia kulikuwa na jua. Ikaunda mandhari ingine safi sana ambayo ilikuwa inapendeza na ya kufraisha. Na mbadae kulikuwa na mbadiliko wa anga ambapo mvua ilisha. Na kukakua tu na jua na basda ya hapo. Na jua kukakua na joto jingi sana. Na ninahisi kuwa mtu wafuraha sana nikitazama katika dirishani mwangu. Kwa maana inanipatia ule mtazamo wa jinsi maumbile ya binadamu yalivyo na jinsi na jisi nchi inavyo kuwa na kubadilika kila mara na kila siku kutokana na ule uwepo wa binadamu. Na hii kupitia hii na wahimiza wenzangu wazidi kuangalia jinsi ya kuweka mandhari yao iwe safi. Na jinsi ya kuweka pia mazingira yetu iwe safi.

Ndio mimi napenda kutumia sana mtandao wa kijamii kwa sababu kadha wa kadha sababu ile ya kwanza ni kwamba mimi kutumia mtandao wa kijami huko ndipo mimi napata habari na jinsi mambo yanafio chipuka. Inaeza kuwa ni katika nchi yangu, nchi ya ughaibuni, nchi ya jirani, kwote kwote borake ni pali ambapo napata habari. Na jambo jingine pia ni kwamba mitandao ya kijamii ni mahali ambapo inatusaidia tunajumuika na kujuana huko ndiko tunapata kujuana na marafiki wale wa mbali ambao hatujapatana uso kwa uso. Na kupitia mitandao kijamii kama Twitter, kama Facebook, kama ulewa TikTok Huko ndipo ambapo tunapata kujuana na marafiki ambao hatujaipatana. Jambo lingile ambalo nafanya napenda kutumia mitandao ya kijami ni kwamba kupitia mitandao ya kijami kama tiktoku huko ndipo tunapata kuwa kufuraishwa na yale mavideo. Video ile fupi fupi huko ndipo inatuchangamusha na kupunguza yale mambo ya nayotusumbua kichwani na yayotusumbua katika maisha yetu. Na kupitia mitandao ya kijamii tuna tunafuraishwa na mambo mingi kadha kadha. Jambo lingine ambalo nafanya napenda kutumia mitandao ya kijamii ni kwamba kupitia mitandao ya kijamii ninajifunza mambo mengi ninajifunza mambo mapya. Ninaongeza ujuzi wangu wa kufanya kazi katika sector tofauri tofauti. Na pia kupitia mitandao ya kijamii huko ndipo ambapo kwa sasa na kuangalia jinsi mambo ya navyo endelea na jinsi mambo ya navyo kuwa katika teknolojia. Inasaidia sana katika kufanya kazi zetu kazini na kuraisisha kazi zetu huko kazini.

Mimi ni mkulima, kazi yangu ni ukulima na pia ninafanya kazi ingine ya ofisini. Wakati ambapo niko nyumbani, mimi nafuga wanyama, nafuga ng'ombe na mbuzi, kuku. Ninafuga pia paka na ninafuga wanyama wa wale ambao nafugia nyumbani, kule nyumbani, ng'ombe. Ngombe ni mnyama ambaye anatoa maziwa na napenda sana ng'ombe. Kwa mana ni mnyama mtulivu, ni mnyama mwenye upendo na ana uhusiano mzuri na binadamu. Na kitu kingine ni ng'ombe ananisaidia kupata maziwa, borake ninamlisha vizuri ananipatia maziwa asubuhi na jioni. Kwa sababu hiyo ninapenda sana kufuga ng'ombe napenda ng'ombe ni mnyama ambaye ana tabia nzuri ana uhusiano mzuri na watu pamoja na binadamu. Na kitu kingine ni ngombe ni borake umemlisha mzuri. Atakupatia maziwa nzuri atakupatia maziwa kiwango ambacho umemlisha. Na kupitia haya na naipenda sana. Ng'ombe.

Kabla nianze kazi kuna yale mambo ambayo mimi hufanya. Jambo la kwanza ni kuandaa mpango wangu wa kazi nitaorodesha majukumu muhimu. Ninayo paswa kukamilisha kwa siku hiyo. Kwanzia na yale ya dharura zaidi jambo la pili nitakagua mawasiliano nitapitia barua pepe na ujumbe muhimu ili kujua kama kuna mabadiliko yoyote au maelekezo mapya yoyote ambayo yametumwa kwa siku hio. Jambo la tatu nitaweka mazingira yangu safi. Nitahakikisha kwamba eneo langu la kazi ni safi na lina vifaa vyote ambavyo nahitaji ili kuongeza umakini ama umakinifu katika kazi yangu ya siku hiyo. Jambo la nne nitatumia muda wangu vizuri. Ikiwa ni siku yangu ya kwanza ya wiki kama jumatatu. Nitajumuika pamoja na wenzangu na niangalie utaratibu wa siku hiyo ama wiki hiyo kupitia mwongozo wa wafanyikazi ambao umewekwa na wadosi wangu katika kazi na jambo la mwisho nita tafta maelekezo ya siku hiyo. Nitaangalia mambo yote ambayo nafaa kufanya siku hiyo na yale ambayo natarajiwa kutimiza kwa siku hiyo kuangalia malengo ambayo yamewekwa kufanyika siku hiyo na nitahakikisha kwamba nitafanya kazi yote jinsi inavyo fanyika. Vyema na kila kitu na mambo yaende inavyo stahili katika ofisi.

Mini mtu ambae napenda kusafiri, napenda kuona maeneo mapya mapya, napenda pia kuona mazingara mapya, napenda kusafiri kutoka mutaa mmoja hadi kingine, kutoka kijiji kimoja hadi kijiji kingine, kutoka majiji mmoja hadi majiji mengine. Na nikitembelea milima na maathari mapya. Pitia hii kuna hele mandhari ambae yamenipendeza yenye kufraisha sana. Kwa mfano kuna mashamba ya chai kule kiambu. Kule kiambu ni watu ambao ni wakulima na wamepanda chai ikiwa ni vuno lao ambalo waoupanda kwa maana ni udongo huo kwaivo unawasilisha na unawezesha mimea ya chai kufanya vyema sana. Kwa jinsi hii mashamba yao mingi imepandwa mimea ya chai na ina manthari ya kufraisha sana na ya kupendeza. Kwa maana ni manthari ya kijani kibichi ya mashamba ambayo yanavutia sana. Jambo la pili ni bonde la ufa. Kutazama bonde hii kutokea katika ile view yao ya Rift Valley Point. Inatwa Rift Valley Point kando ya barabara ya Nairobi Nakuru inamutazamo wa kustajabisha sana. Wa milima ya longonoti na ziwa naivasha. Mathari ya tatu ni hifadhi ya masai mara. Hii ni eneo marufu duniani kwenye nda zake za dhahabu na tukio kubwa la uhamaji. Uhamaji wa nyumbu ambao ufanyika kila mwaka. Ambalo hutoa mandhari bora zaidi kwa kupiga jipicha wanya mapori. Mandhari ingine ni Mlima Kenya pamoja na changamoto ya tabia nchi kilele chake bado ni kivutio kikubwa kwa wapenda matukio. Na wapandaji milima wanao tafuta mandhari ya juu ya mawingu ambayo yanavutia muno. Mandhari ingine ni mbao inaitua babuon cliff ambayo inapatikana katika mji wa nakuru. Kitu hiki utazamaji kinatoa picha pana ya ziwa nakuru yote ambapo unaweza kuona maelfu ya negi na mandhari ya bonda kutokiju ambayo inavutia mno. Na pia kuna pwani ya diani kule mombasani. Kwa mandhari ya bahari diani inaendelea kuwa kivutio nambari moja inchini kenya na katika maeneo ya pwani kwa mchanga wake mweupe na maji ya samawati yanayovutia mno.

Mimi binafsi napenda kuyasoma vitabu na kuna baadhi ya waandishi wa vitabu ambao na wadhamini sana. Na nawapenda sana kwa ajili ya kazi yao nzuri ambao wameifanya katika ya sana ya uandishi wa vitabu. Kwanza kabisa wakati wangu ambapo nimetulia wakati wangu ambao sina kazi, sifanyi kazi yote Mimi mara nyingi utanipata nayasoma vitabu na kuyapitia pitia vitabu. Nikiyapitia na kusoma na kutaka kujua mengi kuhusu kuhusu sekta tofauti tofauti. Na kuna huyu muandishi mmoja ambaye na mdhamini na na mpenda sana kwa kazi yake ambaye nafanya Anaitwa Ken Walibora Ken Walibora alikuwa ni muandishi mmoja gwiji sana hapa Kenya. Na alipenwua na kudhaminiwa na wengi sana kwa ajili ya kazi yake aliyofanya. Na kwa ile mchango ambayo aliifanya katika nyanja mbalimbali hasa fasihi na habari na kuna yale mambo kadhaa ambayo ilifanya nikampenda na kumdhamini sana. Kwanza kabisa kuna uandishi wa vitabu wa vya kusisimua. Vitabu hivi vyake kama siku njema viliteuliwa kuwa, vitabu vya kiada shuleni, jambo lililofanya, vizazi vingi vya wanafunzi kukuwa wakisoma na kupedna kazi yake. Alikuwa na uwezo wakipekee wa kusimulia hadithi zinazo husu maisha halisi ya watu. Mapambano yao na utamaduni wao wote. Cha pili ni alikuwa ni bingwa walugha ya kiswahili. Ken walibora alikuwa mtetezi mkubwa wa kiswahili na alikifanya kionekani kuwa lugha ya fahari na ya kisasa kupitia uandishi na utangazaji wake kabla yake fasihi ya kiswahili nchini kenya ilitawaliwa zaidi na waandishi kutoka nchi jirani huko Tanzania. Lakini tangu Ken alipoingia katika sanaa hii huu huu huu mwonekano ulibadilishwa sanasana. Jambo lingine ni alikuwa mtangazaji maarufu Ken walibora alikuwa mwanahabari na msomaji wa taarifa za habari. Mwenye sauti ya kuvutia na ukwasi walugha hasa katika shirika la NMG ama NTV na KBC Hali ilio mfanya kuwa sura ilio julikana katika kila nyumba. Alikuwa pia ni mtu mnyenyekevu na tabia njema. Licha ya mafanikio yake makubwa katika masomo yake ambaye alikuwa na shahada ya uzamifu alijulikana kwa unyekevu wake. Tabasamu la mara kwa mara na uwezo wakucheka na kila mtu pasipo kubagua mtu yoyote. Alikuwa ni mwalimu wa mashauri. Alikuwa ni mhadhiri katika vyuo vikuu mbali mbali na alitumia muda wake mwingi kuwasaidia na kuwashauri waandishi wenzake ambao walikuwa wachanga pia.

Kwanza kabisa ushirikiano wa timu katika kazi yoyote, ndicho chanzo cha kufaulu katika kazi yoyote na kupata yale matokeo ambayo inahitajika na yakuridisha katika kampuni yoyote, ama pahali popote pale kazini. Mimi binafsi kuna yale mambo ambayo hufanya ili kuwezesha huu ushirikiano katika timu. Kwanza kabisa nitaskiliza kwa makini. Ninapokuwa kwenye vikao vyovyote vile nitatoa nafasi yote kwa wenzangu kutoa maoni yao kabla sijatoa ya kwangu naamini kuwa mawazo bora hutoka kwa kusikilizana vyema naweza kusoma mbinu za uongozi wa timu ili kuboresha ushirikiano wangu na wao. Jambo la pili ni mawasiliano ya wazi wazi na ya mara kwa mara. Nitatumia zana za kisasa yoyote ili hata kama ni mitandao ya kijamii. Yote hata kama ni meseji ama simu za rununu ili kutoa ripoti ya maendeleo ya kazi yangu. Nitahakikisha kila mtu anajua ninachofanya ili kuzuia mwingiliano wa majukumu katika kazini jambo la tatu ni nitasaidiana na kushiriki maarifa. Ikiwa mwenzangu ana kikwazo wowote ule nipo tayari kumsaidia kwa akili ninachojua. Pia nitashiriki nyaraka au mafunzo mapya niliopata kupitia majukua kama Facebook, meseji ama ile WhatsApp ili sote tukue pamoja. Jambo lingine ni nitatoa na kupokea yale feedback kwa hekima. Nimejifunza kutoa pongezi hadharani kwa kazi, nzuri iliyofanywa na mwenzangu na kutoa maoni, kwa faragha na kwa njia ya kujenga. Jambo lingine ni kuheshimu tofauti zetu. Natambua kwamba timu yetu ina watu wenye malezi na vipaji tofauti. Kwa jinsi hii natumia tofauti hizo kama nguvu ya kuleta ubunifu zaidi katika miradi yetu kule kazini. Jambo lingine ni nitajenga urafiki nje ya kazi mara kwa mara nitashiriki katika shughuli za kijamii za timu kama vile kwenda kukula chakula cha mchana pamoja au michezo ili kuimarisha undugu wetu kule kazini na kuimarisha ushirikiano wetu ambao utasaidia katika kuendeleza kazi zetu ama kuendeleza viwango vya kampuni yetu ama kazi zetu ili zizidi kutambuliwa kule nje kwa uzuri.

Likizo ni wakati wa kupumzika, wakati wa kujumuika na familia yangu. Ili kufanya kazi kwa pamoja, kufurahia, kuwa na chakula cha mchana, kufanya michezo na kadhalika. Mimi kibinafsi kuna ile njia ambayo naweza kujistawisisha wakati wa likizo yangu. Na la kwanza ni kujifunza ustadi mpya badala ya kupumzika tu ninatumia saa moja ama masaa wili. Kila siku kwenye majukuwaa kama kama cause era ili kujifunza mambo mapya yanavyoendana na soko la kazi ama yanayoendana na kazi ambayo nafanya. Kama vile matumizi na uongozi wa mitandao ili kujielimisha. Jambo la pili ni kusoma vitabu. Mimi napenda sana kusoma vitabu ya fasihi, ya historia na ya teknolojia. Nitahakikisha namaliza angalau vitabu viwili wakati wa likizo kwa sasa ninasoma vitabu vinavyohusu akili ya kihisia ambayo ni muhimu sana katika maisha ya binadamu pamoja na usimamizi wa fedha ili kuimarisha maisha yangu kibinafsi ya kazi jambo la tatu ni kutembelea maeneo mapya mwaka huu nimepanga kutembelea sehemu Geni ambazo bado sijafika nchini mwetu. Labda kuna hifadhi ya taifa ya tsavo au maeneo ya mashambani. Ili kubadilisha mazingira na kupata mawazo mapya ya ubunifu. Pia nimepanga pia nitatembelea bahari ya lamu kule diani. Ili nifurahie mandhari ya huko pia. Jambo lingine ni tathmini ya malengo. Ninatumia utulivu wa likizo kutathmini malengo nilivyo. Niliyojiwekea mwanzoni, mwa mwaka. Ninachunguza wapi nimefanya vizuri na wapi ninahitaji kurekebisha mkondo wangu kwa miezi ifyatao. Pia wakati huo ninajistawisha kufanya mazoezi na lishe bora. Ninatumia muda huu kuanzisha utaratibu mzuri wa mazoezi. Kama vile kuogelea au kuoa jasho mlimani kwa kukimbia na kula vyakula asilia ili kupa mwili wangu nafasi ya kupona na kujenga upya na kufanya mazoezi kila siku asubuhi na jioni. Jambo lingine pia ni kutembelea marafiki zangu na kusoma ustadi mpya ambao bado sina na kujifunza mambo mapya.

Muanga mkali nao una madhara yake kwa mwili wa binadamu hata pia kwa manthara ya mazingira. Na mimi kibinafsi ninapendelea zaidi mwanga hafifu au mwanga wastani. Ule mwanga wa kati kati badala ya mwanga mkali sana. Hasa ninapokuwa nyumbani au baada ya saa ya kazi hata ninapokuwa kwa kazini napendelea mwanga wa kati kati. Na nina sababu katha wa katha kwa kusema haya. Ya kwanza ni afiya ya macho. Kwa kuwa tunatumia muda mwingi bele ya vioo, vya simu na kompyuta tukiwa kazini mwanga hafifu una saidia macho yangu kupumzika. Na kupunguza maumivu ya kichwa. Sababu ya pili ni umakini na utulivu. Mwanga wa wastani kama ule wa taa za mezani unanisaidia kutulia na kuzingatia jambo moja kwa mara moja iwe ni kusoma kitabu au kutafakari malengo yangu ya mwaka huo. Sababu la tatu ni linanipatia usingizi bora ninapopoteza mwanga mkali saa chache kabla ya kulala ili kusaidia mwili wangu kuzalisha homoni ile ambayo inanisaidia katika usingizi ambayo inaniwezesha kupata usingizi mzito na wa haraka ili nipunguze uchovu. Jambo la nne ni mazingira. Mwanga wa wastani unatengeza mazingira tulivu na ya kuvutia kule nyumbani. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa afya yangu ya akili na afya yangu ya kijumla. Na pia inaleta utulivu wa afya.

Kuna vitu kadha wakadha ambazo hunifanya mimi kucheka sana na kupitia hayo inanipatia utulivu wa akili na utulivu wa mwili pia. Pale ambapo nimetulia na pumzika ili kutuliza mwili baada ya kufanya kazi nzito. Na kuna yale mambo ambayo hunifurahisha sana. Kwa mfano kuna vichikesho vya mitandaoni, mara mingi wakati nimetulia ambapo sifanyi kazi utanipata nimeka na angalia katika simu langu na kuangalia katika mitandao na kuna yale vichekesho vya mtandaoni napenda sana vichekesho vya wachekeshaji wa hapa Kenya kama vile tunae yule mchekeshaji ambaye anaitwa Crazy Kena, ambaye nina mpenda sana na mimi ni fani wake mkubwa sana kwa vile anavyo tuburudisha katika video zake pia tunaye yule ambaye anaitwa Jemo, Jemo Desini Ambavyo vinachambua maisha yetu ya kila siku kwa namna ya kuchekesha sana na inatutuliza, inatutubuisha, inatuburudisha. Na ni dawa nzuri ya kutoa msongo wa mawazo baada ya kazi. Jambo la pili, tuna kumbukumbu za utotoni. Mara nyingi nikika na marafiki zangu wa zamani na kuanza kukumbushana vituko na makosa tulio fanya tukiwa watoto. Ninajikuta na cheka mpaka machozi yananitoka na hunifurahisha sana, hunifurahisha sana moyoni, hizi kumbukumbu. La tatu ni vituko vya watoto, watoto wananamna ya kusema mambo kwa ukweli na bila hila. Maswali yao ya ajabu au jinsi ya wanavyo jaribu kuiga watu wazima hua vichekisho tosha kwangu. Jambo lingine ni kushindwa kidogo. Wakati mwingine nikijaribu kufanya jambo jipya kama vile kufuata video ya mapishi mapya kwenye kwenye mitandaoni kama kule youtube na kisha chakula kinaungua au kikawa na ladha ya ajabu huwa na cheka sana. Badala ya kukasirika kwa vile na jaribu mambo mipya ambayo bado sijaya fahamu. Pia kuna vichekesho vingine vya kutazama katika televisheni. Napenda kutazama vipindi vya vichekesho kama vile Churchill show ambayo huwa tunatazama katika, katika televisheni kila jumapili ya kila wiki au wachekeshaji wakimataifa kama treva noah kupitia vitandao vya netflix hivi vipindi hunifurahisha sana.

Ndiyo, nimefikilia mara kathaa kuanzisha biashara yangu. Ni ile sija pata ule mpangilio mwema ama fedha jinsi ya kufungua hizo biashara zangu. Lakini, nimekua nikifikiria sana, kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Katika ulimwengu wa sasa kunukua na chanso kingine cha mapato au biashara kamili ni hatu umuhimu sana, kuelekea uhuru waki fedha. Na hizi hapa ni bahathi ya sekta ambazo nimekuwa nikitazama kwa ajili ya, kufungua biashara, mwaka huu aja la kwanza ni, biashara ya mtandaoni. Soko la kidigitali, nchini Kenya limekuwa sana, mwaka huu. Na nimefikiria sana kuanzisha duka la mtandaoni linalouza bidhaa maalum. Kama vile vifaa vya kiteknolojia au mavazi ya kipekee kupitia mitandaoni ya kijamii na majukua kama jumu ya. La pili ni, kilimo biashara. Kwa kutumia teknolojia ya kisasa na fikiria kwekeza katika kilimo cha greenhouse au ufugaji, wa kisasa wa kuku ama samaki, maeneo ya karibu na mji. Amapo soko la chakula bora linazidi kukua kwa kasi. Jambo la tatu ni, huduma za ushauri. Kulingana na ujuzi nilioupata kule kazini, nafikiria kutoa huduma za ushauri kwa wanabiashara wadogo wadogo ama wanabiashara ambao wanaanza kuhusu usimamizi wa soko, au ufundi. Jambo lingine ni teknolojia ya fedha. Kwa kuwa Kenya ni kiongozi wa utumizi wa MPESA na mambo ya kutuma fedha, meangalia na kupata fursa ya kutoa huduma za kifedha zinazo zinazo rahisisha malipo kwa biashara zingine na kufanya kazi kuwa rahisi, kabisa.

Kibinafsi ninapenda kununua vitu kulingana na aina ya bidhaa, ninayo, hitaji na urahisi wa upatikanaji wake. Kwa mfano, soko la Kenya sasa linaruhusu mchanganyiko wa ununuzi, wakimwili na wa mtandaoni. Hapa ndipo ninapopendelea. Kwanza kabisa tuna vyakula vya mahitaji ya nyumbani ya kila siku. Hapa hivi ninapendelea maduka makubwa ya karibu kama vile Ketias ama quick mart yaliyo hapa hapa jijini ambapo naishi kwa sababu yanatoa urahisi wa kupata kila kitu sehemu moja na mara nyingi huwa na ofa nzuri za mwaka huu. Na pia tuna vibanda pale karibu wa ambapo na mtaa ambapo naishi. Tuna vibanda wale mama mboga ambao wanatuuzia mboga mboga yalio safi sana. Na yaani ambayo bado haijaharibika. Jambo la pili kuna vifaa vya elektroniki na teknolojia. Kwa ajili ya simu, kompyuta au vifaa vifaa vingine vya teknolojia. Ninapendelea kutumia maduka ya mtandaoni kama vile jumia kwa sababu ya urahisi wake wa kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine. Pia maduka halisi yaliyo karibu huwa na vifaa vya ofisini na vitabu vingi ambavyo nahitaji. Na tatu, kuna mavazi na viatu. Mara nyingi mimi hununua kutoka kwa uzaji wa reja reja wa nguo za viumba na mitumba kule sokoni au maduka ya kawaida kule mjini ambapo naishi kwa maana hii hunipa fursa ya kuona na kugusa bidhaa ambayo nataka kununua na kudhibitisha kwamba hiyo bidhaa ni nzuri kabla ya kuinunua. Kuna vitabu, kama tunavyo jua tayari mimi ni mpenzi wa vitabu, kwa hivyo napendelea kutembelea maduka ya vitabu halisi ama bookshopu au maktaba ya uma ili kupata mchapisho ya hivi vitabu. Kuna bidhaa ya kilimo. Kwa kuwa nina mpango wa kuanzisha biashara ya kilimo hapo mbeleni. Mimi hununua pembejeo kama mbegu mbolea ambayo nimekodisha kutoka kwa maduka ya kilimo ya hapa mtaani ambayo ninaamini kwa ubora wake na ubora wake na uzuri wake wakutoa mazao, mazuri ambayo yanaridisha. Pia kuna yale mambo ya watoto, kuna yale bidhaa ya watoto ile ambayo watoto hupenda katika masherehe zao za siku za kuzaliwa hiyo pia mimi hupendelea sana maduka yaliyo karibu.

Mimi ni mkazi wa muji wa kitale ambao unapatikana katika county la tranzoya kule katika bonde la ufangu. Na majira ni nayo penda zaidi ni kipindi cha mavuno ambayo huwanza katika mwezi wa oktoba hadi disemba na kuzidi hali mwezi wa januari. Na haya ndiyo sababu ambayo mimi na napenda majira haya. Kwanza kabisa mji wa kitale ni mji wa kikapu cha chakula. Na penda kuona mashamba makubwa ya mahindi ya kigeuka rangi ya dhahabu wakati wa mavuno. Kuna hali ya utajiri na shukurani inayotanda mjini kitali kipindi ichu. Kwa sababu ya wingi wa chakula wa kilaboma na mambo nanjaa hua haiko kamwe. Jambo na pili ni hali ya hewa tulivu ya januari. Hapa kitale mwezi huu wa januari tuna hali ya hewa nzuri sana. Jua si kali sana kama kule lodwa ama turukana na ubaridi simkali kama kule nyhururu ni wakati mzuri wa kutembelea hifadhi ya saiwa. Waona pa adimu aina ya sitatunga. Jambo la tatu mandhari ya milima elgoni napenda jinsi mwezi huu. Ama majira haya anga ilivyo safi. Ili kutuwezesha kuona mlima eligoni kwa uzuri wake. Wote tukiwa hapa mjini kitale na ni sehemu uzuri sana kwa matembezi ya mlimani na kuona mapango ya tembo kule. Jambo lingine ni kijani kibichi cha mashamba ya mbegu. Kitali inajulikana kwa kilimo cha mbegu. Inayofanywa na kampuni ya Kenya Seed. Napenda sana kuona mashamba yalivyo pangwa vizuri ambayo yanaufanya mji wetu uonekane kuwa na rangi ya kijani yenye kuvutia sana mwaka mzima. Najambo la mwisho ambacho napendea majira haya ni utulivu wa kitale nature conservancy. Wakati wa majira ya joto kama sasa napenda sana kuenda kupumzika kwenye vituo vya asili hapa mjini ili kupata hewa safi na utulivu wa mbali na vurugu za mjini kutokana na makampuni na magari kule mjini.

Mimi kwa kwa kuwa mimi ni mwanaume na pendelea surwali. Kwa kuwa surwali inaambatana na ule jinsia wa kiume. Kwa hivyo mimi siwezi pendelea sketi kwa mana. Mimi huona ya kuwa sketi ni ninguo ama ni nijambo ambalo huvaliwa na wanawake ama jinsia ya kike. Kwa jinsi hii mimi hupendelea surwali kwa maana surwali ni ninguo ama nivazi aMa nimavazi ambayo huambatana na wanawake wasichana. Ama wale watu wajinsia ya wanawake.

Ningependa kutemelea mji wa Tokyo kule. Japani. Kwa kuwa ni mji wa kipekee unaovutia sana duniani kutokana mambo yafwatayo. Jambo la kwanza ni ya kwamba kuna mchanganyiko wa jadi na usasa Tokyo ni mji ambao umefanikiwa kuweka teknolojia ya hali ya juu kama roboti na treni za kasi, kando ya hekalu za kale kama sensoji na mitaja ya kihistoria asakusa. Jambo la pili ni kwa ajili ya usalama na usafi wa hali ya juu katika mji huo. Jiji hili la Tokyo linatambulika duniani kote kwa kuwa na kiwango kikubwa cha usalama kwa wakaazi na watali. Pamoja na usafi wa mazingira uliopitiliza. Jambo lingine ni una vituo vipya vya utalii. Tumashuhudia kufunguliwa kwa maeneo mapya kama pokepark kanto kwa mashabiki wa pokemoni na oima tracks kitovu kipi cha kisasa kinachounganisha hoteli na usafiri. Sababu lingine ni kwa ubora wa maisha na chakula. Mji wa Tokyo umetajwa kuwa mji bora zaidi kwa wafanyikazi au sekta ya teknolojia kutokana na gharama nafuu za maisha kama bei za mashilate na utamaduni mzuri wa ligawa. Pia inaongoza kwa mikahawa yenye nyota za michilini na chakula cha mtaani kama rameni. Sababu lingine ni kwa ajili ya usafiri wa uma wenye ufanisi. Miundo mbinu ya treni huko Tokyo ni uhakika na inafanya safari za kuzunguka mji. Kuwa rahisi mno na sisizo na usumbufu. Sababu lingini ni kwa ajili ya utamaduni wa popli na michezo ya video. Tokyo ina maeneo kama akihabara na shibuya ambayo ni maarufu kwa utamaduni wa anime, manga na michezo ya video. Ambapo watalii wanaweza kupata uzoefu wa kipekee wa michezo inayopendwa ulimwenguni. Na jambo la mwisho kabisa ni ina nafasi ya juu duniani. Kulingana na fahirisi mbali mbali za mji mkuu duniani. Tokyo imepanda hadi nafasi ya pili kutokana na uwezo wake kiuchumi mwingiliano wa kitamaduni na mazingira.

Mi ni ule mtu ambae napenda kusafiri na kutembelea mandhari yale yanayopendeza na yenye mazingira yenye kuvutia na kuna baadhi ya miji. Hapa kenya ambayo nimetembelea. Na kufurahia kwa ajili ya maandhari yake na mazingira yake. Na yafuatayo ni baadhi ya mahali ambapo nimetembelea ambayo ilinifurahisha kabisa. Na ya kwanza ni Maasai Mara. Huo ndio moyo wa utalii wa Kenya na ambapo nimeenda huko hivo na nikashuhudia uhamiaji mkuu wa nyumbu. Wakivuka mto mara tukio ambalo ni la maajabu sana duniani na hufurahisha kwa uzoefu tulivu zaidi na ushauri wa huko hivo kwenye hifadhi la kibinafsi kama mara north uko hivo ambapo kunavutia mno. Mji wa pili ni kule diani katika bara hindi ambao unaitwa Diani Beach na Watamu. Kwa wapenzi wahabari pwani ya kusini kule Diani ni ni mji ambao umetajwa kuwa ya fukwe bora zaidi. Na kutokana na mchanga wake mweupe na maji tulivu una mandhari mazuri sana ya kufurahisha na kupendeza na pia kuna uogeleaji na kuvua samaki. Mji mwingine ni mji wa lamu kule Old Town. Huu ni mji wa kihistoria ambapo hakuna magari na usafiri mkuu ni ni kupitia punda au majahazi. Ni sehemu tulivu sana ya kupumzika na kujifunza utamaduni wa waswahili hasa au ukitembelea kule alamu fort au kufanya safari ya jahazi wakati wa machweo. Kuna mahali pengine ambapo pia nimetembelea kule hifadhi ya taifa ya amboseli huko huu mji una picha bora zaidi ya tembo wakubwa mbele ya mlima kilimanjaro amboseli ndipo mahali pake mandhari ya mlima huu ukiwa na theluji kileleni ni ya kuvutia mno hasa wakati wa asubuhi na mapema na mji wa mwisho ambao nimeutembelea ni katika mbuga ya kitaifa ya nairobi Kenya ndiyo nchi pekee duniani yenye mbuga ya wanyama ndani ya mji mkuu. Huko unaweza kuona vifaru simba na twiga. Huko ukiona magorofa ya jiji kwa umbali huwa ni zeefu, waki pekee sana kwa safari fupi.

Ushirikiano katika timu ni jambo la muhimu sana katika kazi yoteyote ile. Kwa maana watu wakiwa na ushirikiano kazi itafanywa vizuri itafanywa vyema ni itafanywa kwa njia ambayo inafaa. Na kuna baadhi ya njia ama kuna vile kuna vile nitahimiza jinsi ushirikiano katika timu unaweza fikiwa. Na kwanza kabisa ni kupitia kujenga uaminifu kupitia uwazi. Mimi huhakikisha kuwa akuna siri katika malengo yetu ikiwa kuna changamoto. Tuna jadili waziwazi bila kulaumiana. Timu ikijua kuwa tuko pamoja kwenye mashua moja ushirikiano basi huja ki aslii. Njia ya pili ni kupitia kusikiliza zaidi ya kuzungumza. Mimi hutoa nafasi kwa kila mjumbe wa timu kutoka maoni yake hata yule alie mkimya zaidi. Mara nyingi mawazo bora hutoka kwa watu ambao hawapigi kelele. Kwa maana kuna ule usisitizaji kuwa usalama wa kisaikolojia ndiyo msingi wa timu imara. Jambo la tatu ni kupitia kusherehekea ushindi mdogo. Badala ya kusubiri hadi mradi mkubwa uishe, mimi hupenda sana kutambua juhudi za kila siku. Pongezi ya haraka kwenye kikao cha asubuhi huongeza ari ya kufanya kazi pamoja huko kazini. Jambo lingine ni kupitia ule ushirikiano ama kupitia michezo ya kazini. Mimi mara mingi huwa naambia watu ambao nafanya kazi nao ya kwamba. Kuna vile ushirikiano kupitia michezo kama vile mpira ama voliboli huleta watu pamoja na kupitia michezo hiyo ya mara kwa mara. Tutapata ya kwamba tunasuluhisha mambo mengi kwa kutuleta pamoja. Jambo lingine ni kupitia kutumia teknolojia ya kisasa. Tunatumia zana za kisasa za kidigitali kurahisisha mawasiliano iwe tunatumia mtandao kama wa facebook ama wa meseji ama whatsapp kwa mazungumzo ya haraka ili kupanga majukumu. Teknolojia inatusaidia kubaki kwenye mstari mmoja bila kupote zana. Jambo lingine ni kupitia ufafanuzi wa majukumu. Ushirikiano huvunjika pale watu wanapogongana majukumu. Mimi mara mingi huhakikisha ya kwamba kila mtu anajua nini anachopaswa kufanya na kwanini mchango wake ni muhimu kwa mafanikio ya watu wote kazini.